Mimi hufanya kazi mara sita kwa siku wa wiki. Na kwa hivo mimi hupumzika siku ya jumapili peke yake. Kwa hivo jumapili ndiyo weekendi yangu. Na mara nyingi katika siku hii ya jumapili, mimi hupendelea sana kwenda kanisani. Naamka asubuhi na kutayisha kiamsha kinywa, kisha naelekea kanisani. Kanisani mimi utokea masaa ya saa nane, kisha na kuja nyumbani na kupumzika.

Mimi hukaa mpaka saa tano ya usiku. Kwani napotokea kazini kuna utaratibu ambao mimi hufuatilia. Kwanza mimi utengeneza chakula chajioni na badae kula. Baada ya kula mimi huingia bafuni na kuoga. Na baada ya kuoga mimi hutazama sinema ama wakati mwingine kufinyafinya simu yangu na kuangalia mambo mengine ya maana mpaka saa tano ya usiku kisha mimi na nalala.

Mimi ninapenda kucheza mchezo wa mpira sana. Kwani mchezo huu wa mpira hua unachangamsha misuli sana. Kwa hivyo wakati mwingi, mwini ni kwa weekendi jumapili baada ya kanisa, mimi huenda uwanjani na kisha tunacheza mchezo wa mpira na rafiki zangu. Ninaupenda mchezo huu sana. Kwani misuli yangu uchangamuka na mwili yangu pia huchangamka. Pia mimi hukutana marafiki zangu wengi huko kwenye mpira.